Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii kwa sababu lazima mtu akuwe anajua kile ambacho kinaendelea katika mazingira yake na kuna masaa ambayo mawasiliano kati ya mtu mmoja na mwingine hapo na hapo haviwezi kusaidia. Ila tunatumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na watu wengi na hao watu wengi wakona mambo mengi ambayo pia wanajua ambayo wakieka kwa mitandao kila mtu anaeza kuona na kujua kile ambacho kinaendelea.

Jinsi ambavyo ninaweka malengo ya kila mwezi. Kazini ni kukua na kitabu ambacho. Ninaandika malengo yangu ya wiki. Kisha, wiki ikiisha, ninaangalia ni malengo gani ambayo nimeeza kuyafanya vizuri.

Harufu ninayopenda sana nikona mbili lakini ya kwanza ni harufu ya marashi lakini ambayo ninapenda sana ni harufu ya chakula. Chakula vyakula vya aina tofauti kama pilau, chapati, mandazi, keki. Yaani unahisi harufu mpaka unahisi kukula wakati huo mpaka kuku. Yani harufu ya chakula ni mzuri sana.

Ninasomea habari mtandaoni mahali tofauti tofauti kama kuna wakati ambapo huwa ninatumia mtandao wa x wakati mwingine youtube wakati mwingine instagram ndiyo.

Huwa sipendi picha sana lakini ninapiga picha mara mingi kwa simu yangu lakini si ile ya mpiga picha anakuja ananisimamisha kwa barabara ananiambia piga picha la hasha. Huwa ninapiga picha mara mingi na simu yangu.

Ndiyo, ndiyo, ninawafahamu majirani zangu na ni muhimu kufahamu majirani zako kwa sababu kuna wakati ambapo inabidi ujue jirani wako anafanya nini na anaitwa aje Manake unaweza pata ukona jirani mwizi na wewe hujui. Sasa ni vizuri watu kujua majirani zao jinsi ambavyo mimi ninawafahamu wangu.

Kumbukumbu nzuri ambao nikonao kutoka utotoni. Nikiwa mtoto nilikuwa sina mambo mengi ya kufikiria. Yani nigeenda tu kucheza na nirudi nyumbani nipate chakula. Akili yangu haikua inafikiria jinsi ambavyo nitatafta kazi ama nitatafta pesa. Sasa kumbukumbu ambayo nikonayo nikiwa mtoto ni ile kuenda tu kucheza, kurudi nyumbani, kuenda shuleni, kununuliwa kile ambacho ni nataka. Yani ilikuwa niko katika utunzi ama nilikuwa ni natunzwa na wazazi.

Nyama ni nayo ipenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi, mwanzo ukiipika tu vizuri, inakua nye pesi, inawacha kukua ngumu, na kwanza ukichemsha, inakua tamu sana. Ukikaanga pia inakua tamu, ninapenda nyama ya mbuzi sana.

Mazoezi ambayo ninafanya sana sana ni kuruka kamba, ninapenda kuruka kamba na huwa ninaruka kamba mara moja kwa siku, kwa wiki moja na ninapenda kufanya mazoezi hayo, jioni. Na baada ya mazoezi hayo huwa ninahisi ni kama nimefanya kitu cha maana ninahisi ni kama mwili iko tayari na imechangamuka.

La hasha, sipendi kupanda milima kwa sababu wakati wa mwisho ambao nilipanda mlima, nilipanda milima ya ngong na nilichoka sana. Haa niliona kupanda mlima ni ngumu sana na inachukua muda na inakumaliza kama wewe ni mtu ambaye hujazoea kufanya mazoezi. Lakini hata kama umezoea kufanya mazoezi, inakufanya unachoka sana.

Nguvu zangu kazini ni nguvu za mawasiliano. Maanake ninaeza kusaidia kwa mawasiliano, yani yawe yawe rahisi na kila mtu aelewane. Nguvu zangu kazini ni mawasiliano kusaidia kufanya mawasiliano yakue rahisi.

La, huwa sigawanyi taka zangu, na ninashanga watu huwa wanagawanya taka zao, vipi, yaani uneka takataka za plastiki kando, takataka za karatasi kando, hivyo, la mimi huwa sigawanyi takatakazangu, huwa ninapeana tuna, labda wenye wanachukua kuenda kutupa malingine, labda huwa ndo wanagawanya, lakini mimi huwa sigawanyi takatakazangu.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu kwa sababu simu yangu ninaitumia kwa mawasiliano na watu ambao wako mbali. Sasa tutaelewana aje na watu ambao wako mbali tuweze kukuwa na mawasiliano mazuri kama sina simu.

Siwezi sema rangi moja maanake ninapenda rangi tofauti lakini ninaweza sema rangi ambayo ninapenda kwa ukuta wa chumba ni rangi ya hudhurungi sana sana na si hudhurungi kama yenye inakaribia kukaa rangi nyeusi.

La sihifadhi kitu cha thamani kwa sababu bado sijapata kitu cha thamani ambacho roho yangu ingependa kuhifadhi ama ambacho mimi mwenyewe ningependa kuhifadhi Lakini ninaomba ya kwamba hivi karibuni nitapata kitu cha thamani ambacho ningependa kuhifadhi.

Majira ambayo ninapenda kushiriki ni majira ya masika Manake wakati huo watu wakiwa wamepanda mimea yao hua yanamea na watu wanapata chakula Sasa pia shuguli ambayo ningependa kufanya katika majira hayo ni kama kupanda mimea na huwa ni nahisi vizuri kuhusu hiyo hali ya hewa kwa sababu, yani akuna jua jingi ambalo linafanya unahisi ni kama umechoka.

Jinsi ambayo ninahimiza ushirikiano katika timu ni kuambia watu katika hiyo timu ya kwamba inabidi wakue na na mazoea ya kuwasiliana vizuri ili waelewane ili waweze kusonga mbele.

Kazi ambayo ni na ithamini zaidi ni kazi ya kukua daktari. Manake, kwangu ni naona kwamba kukua daktari inabidi ukuweumesoma sana na ukona hiyo paji ama unapenda kuhudumia watu. Asa ni kazi ambayo inataka uwe na moyo ambayo ni ya kutaka kupenda kuhudumia watu.

Nina pendelea mahali pa kimya. Sidhani kama kuna mtu ambaye ako na akili timamu anaweza pendelea kukaa mahali pahali ambapo kuna kelele kila wakati. Pahali ambapo kuna kimya hata inakusaidia kufikiria vizuri na inakusaidia kuweza kuweka mambo yako sawa.

Mazingira ya kazi ambayo ninapendelea ni mazingira ambayo kumenyamaza ya kwanza na kama ni ofisi ni karibu watu watatu katika ofisi moja ama mtu mmoja katika ofisi moja. Pia mazingira ya ninayo pendelea pia ni mazingira ya ambayo watu wako na uwezo wa kuwasiliana virahisi. Yaani.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia, lakini historia ambayo ninapenda kujifunza ni historia historia ambayo ninatumia kupinga mambo ambayo yanaendelea kwa sasa hivi. Yani unaeza tumia historia kupinga maneno ambayo mtu anaezasema, uko unasema, kitambo haikuwa hivi mbona unasema hivi. Yaani inasaidia ku unapanua akili, ndiyo.

Msimu wa mwaka ninaopenda ni msimu wa disemba manake, aa, msimu wa disemba, mwanzo disemba mwaka elfu mbili ishirini na tano ilikuwa disemba mzuri sana manake, watu wakokatika, wanapenda, wanataka tu kuhisi vizuri. Yani watu wanatoka nje, wanasikiza ngoma, wanaenda kujibamba uko nje. Yani msimu wa disemba ni msimu wa furaha sana.

Ninapenda kununua vitu sokoni. Ninapenda kununua vitu sokoni kuenda kuangalia venye vinaka kuvishika kabla ninunue. Sasa sana sana uwa ninapenda kununua vitu sokoni manake unaona kenye unanunua na usipopenda pia unaezaacha. Lakini pia siya tinimesema kununua vitu mtandaoni unimbaya la hasha ni mazoea yangu tu.

Kwa sasa simu ambayo ni natumia hauna mfumo wa usalamu wa vidole lakini kitambo simu ambayo nilikuwa ni natumia ilikuwa na huo mfumo wa usalamu wa vidole na nilikuwa na naitumia sana sana kwa sababu kuna matisa ambayo sitaki kushida nimebonyeza hapo simu sasa ni natumia tu mfumo wa vidole.

Shugli yangu ya kupendezwa ni shugli ya kuuenda kuongelesha watu, kuhusu jambo, fulani, manake ninapenda kuwasiliana na watu sana. Sa shughuli ya kuwasiliana na watu na kuwaeleza kuhusu vitu tofauti tofauti ni shuguli ambayo ni na pendezwa sana nayo.

Ndiyo ninapenda sana kufuata matukio ya kimataifa maanake matukio ya kimataifa bado kuna venye yatahusishwa na matukio ya taifa Sasa ni vizuri kujua kile ambacho kinafanyika ili usiwe hauna wazo lolote la kitu ambacho mambo ambayo yanafanyika duniani.

Ndio, ninapenda sana kuendesha baiskeli, na ninashukuru mungu ya kwamba niliweza kujua kuendesha baiskeli nikiwa na miaka miaka sita nikidhani. Na kutoka wakati huo sijawaisahau kuendesha baiskeli, na ndivyo ninapenda kuendesha baiskeli.

Ndiyo, ninapenda sana kuoga kwa maji ya moto, lakini si moto sana. Manake siwezi sema ninapenda kuoga kwa maji ya baridi. Maji ya baridi itanifanya hata sa zingine nikue mgonjwa. Maji ya moto afadhali huwa inafanya ninahisi vizuri.

Kitu ambacho ninapenda kununua zaidi, ni ngumu kuchagua maanake niko na vitu mbili ambavyo ninapenda kununua zaidi. Lakini nitasema ninapenda kununua nguo zaidi. Ningesema chakula lakini nikipata pesa vizuri, kitu cha kwanza ambacho huwa ninafikiria sana ni kununua nguo. Nguo na viatu.

Aah la hasha, sina ndege wakufugwa nyumbani, hata kuku sina. Lakini, mna jirani yangu ambaye ameeka kuku, ila mimi sidhani ninaeza fuga kuku. Lakini, kitu ambayo ninaeza fuga ni kasuku. Ndege ambaye ninaeza fuga mwenye ninampenda ni kasuku.

Nina andaa ripoti za kazini kwa kujipanga kwanza jinsi ambavyo nitapanga hivyo hivyo ripoti na kuandika chini na pia kujua ni gani itakuja ya kwanza ya pili ya tatu yaani hivyo.

Kwa sasa ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha ni ujuzi wa kuimba. Ninahisi kwamba sija imba wimbo wowote siku kadhaa lakini bado niko na hiyo sauti. Sasa labda baadaye nitaweza kuimarisha ujuzi huo.

Kwa sasa, siendi maktabani manake niko kazini, lakini wakati ambapo nilikuwa sijaanza kazi, nilikuwa naenda maktabani mara mbili kwa wiki kwa sababu maktaba ilikuwa hapa karibu tu na kwetu. Na sikuwa na mambo mengi ya kufanya, lakini saa hizi labda nikienda maktabani ni kuenda kupiga, kujisaidia kutafuta mambo ambayo ninahitaji kujua kazini.

Huwa ni nachaji kifaa changu marambili kwa siku. Asubui, nitaitumia mpaka wakati ambapo itaisha, alafu ikiisha, nitachaji chaji tena kidogo, jioni. Lakini, nikichaji asubui, huwa inaeza kunifikisha mpaka jioni.